Napendelea suruari, kwa sababu mimi ni mwanaume, kwa hiyo suruari, ni vazi ambalo nalipenda, kulivaa wakati mwingi, nalivaa, navaa suruari, nikiwa kazini, navaa suruari, nikiwa nyumbani, katika shukuri zangu, za mapumziko, wakati nikiwa natoka, na ndugu jamaa na marafiki, huwa napenda kuvaa suruari. Kwa hiyo nimekuwa nikilipenda vazi hili kwa muda mlefu sana na hasa napenda suruari za aina zote, napenda suruari za kitambaa, napenda suruari za jinsi zimekuwa nikivaa nguo izo kwa muda mlefu na zimekuwa zikinifanya niwe comfortable na kuweza kupendeza wakati natembea. Mtaani wakati nakua katika shuguri zangu mbalimbari kwa hiyo mimi napenda suruari sana, suruari ni vazi la muhim sana kwangu.

Habari napata kwenye mitandao ya kijamii mbali mbali. Uko ndiko ambako mimi napata abari. Uko kwenye mitandao ya kijamii kama mtandao wa exi. Zamani ukiitwa Twitter, napata habari kwa haraka sana. Pia napata abari kwenye mtandao wa Instagram, napata abari kwenye mtandao wa Facebook na mitandao mingine mingi. Kwenye mitandao ya kijamii ni mahari ambapo nimekuwa nikipata habari zangu kwa haraka kuliko sehem nyingine yoyote. Nikiingia kwenye mitandao ya kijamii na kutana na kurasa mbali mbali za habari, kurasa mbali mbali za televisheni, wakiposti habari mala kwa mara. Matukio ambayo yanakuwa yametokea ndani ya muda mfupi yanakuwa nawekwa uko na kuelezewa kwa undani zaidi. Kwa hiyo habari zangu nazipata kwenye mitandao kwenye majukwa ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu huko napata kwa kuliko kusubili habari. Usiku kwenye naangalia taarifa habari huko inakuwa inacherewa kidogo lakini kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ni unatumia simu unaeza tu ukaingia na kupata habari zako na matukio yote ambayo yanatokea ndani ya muda mfupi ukayapata kwa wakati. Kwa hio mimi habari zangu nazipata kwa ni mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, mitandao mingine mingi.

Napendelea chakula chenye ladha tamu. Chakula chenye ladha tamu ni chakula ambacho hakichoshi kula. Hasaa, napendelea kula pilau kwa sababu pilau ina ladha tofauti tofauti ya viungo. Viungo kwenye pilau vinawekwa vingi, kwa hiyo inafanya chakula kiwe kina ladha nzuri. Kwa hiyo chakula ninachopendelea mimi ni chakula ambacho chenye ladha ya viungo mbalimbali vya asili. Nikila chakula hicho huwa najisikia vizuri, najisikia amani kubwa sana moyoni ni kwa hiyo chakula ambacho napenda sana mimi ni chakula kiwe kina ladha nzuri ya viungo vya kunukia. Nimekuwa nikipenda kula chakula hiki kwa muda mrefu sana na ninafurahia kula chakula hiki mara kwa mara chakula vya aina kama hivi vinapatikana kwenye migahawa mizuri mikubwa ambayo kuna wapishi wa aina tofauti tofauti wa vyakula. Nimekula vyakula, chakula cha aina hii nilipukuwa Zanzibar, nilitembelea pale forodhani, nikakuta kuna watu wanapika chakula na kule Zanzibar kuna viungo vingi sana. Kwa hiyo nilifurahia chakula hicho kwa sababu kilikuwa kina ladha nzuri ya viungo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi napenda kwenye chakula, napenda ladha nzuri, ladha ya viungo iwe ni nyingi, iwe ya kutosha.